Wanyama pora wakufugwa na penda ni mnyama kama fox kasa babo inatabia na muenendo kama ya umbwa. Na hakifanyo jechoje cha kuchekesha nile inatabia kama za umbwa.

Ningependa kutembelea nchi ya Uchina. Sababu wa china kwa sasa hivi inaongoza katika developments ya ki teknolojia. Ningependa kuona pia katika nchi hiyo mambo ya robotics na engineering na pia mambo ya medical developments.

Kile ninachothamini kazini ni peace of mind na mafanikio, achieving the set goals.

Napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa na familia na marafiki kwa chakula. Hakuna zawadi nayosema ningependa kupata ama kupokea. Sina specific gift yenye nataka.